Wakati nataka kustarehe na pendelea kufanya mamba ya nayo nipa utulivu na furaha ya ndani. Mara nyingi napenda kusikiliza mziki kwa sababu unanisaidia kupumzika na kubadilisha hali ya moyo. Pia kutebea nje hasa katika mazingire ya asiri ya yenye hewa safi na mandhari ya kijani. Unipa na fasi ya kuturia na kufikiria kuturivu. Kuna nyakati napenda pia kusoma vitabu au makara kwa sababu kuna nipa marifa mapia na kuna nifanya nisahau msongo wa mawazo wa kila siku. Wakati muingine kustarehe kwangu ni kutumia muda na familia au marafiki, tukicheka na kushirikia na hadithi. Kwa jumra, kustarehe kwangu na mchanganyiko wa muziki, kutebea kusoma na kushirikiana na wapendwa, mambo yanayo jenga furaha na uturivu wa ki akiri.

Napenda kuamka na jua kwa sababu kunaleta hisia ya mwanzo mpya na nguvu ya siku. Mwanga wa asubuhi hunipa motisha na uturivu. Na mara nyingi huambatana na hewa safi na mazingira tulivu. Kuamka mapema na kushudia jua likichamoza hunifanya nijisikie. Nimeunganishwa na asili na kunipa nafasi ya kupanga siku kwa utulivu. Hata hivyo, kulala mapema pia ni muhimu kwa sababu kunahakikisha. Mwili na akili vinapata pumziko la kutosha. Usiku yenye usingizi mzuri huanda mwili kwa siku inayofuata na husaidia kudumisha afya njema. Kwa hivyo kuamka na jua na kulala mapema vyote vina faida zake na mchanganyiko wa hivi viwili huleta maisha yenye uwiano na nguvu ya kila siku.

Napenda kuenda sinema mara kwa mara, lakini si kwa ratiba ya kudumu. Wakati mwingine naweza kuenda mara moja au mbili kwa mwezi, hasa pale ambapo kuna filamu mpya yenye mvuto mkubwa au inayo zungumziwa sana. Kuna nyakati pia napendelea kusubiri hadi filamu nyingi ziwe zimetokea. Ilii nichague ipasavyo. Hivyo safari za sinema zineweza kupungua. Kwangu kuenda sinema ni zaidi ya kutazama filamu tu. Ni uzoefu wa kijamii na wa burudani. Sauti kubwa, sikirini pana na hisia ya kuwa sehemu ya hadhira huongeza ladha ya filamu. Kwa hivyo, ingawa si kila wiki ninapena kuenda sinema kwa mara ili kupata ule msisimuko wa kipekee au kutazama filamu kwenye ukubi rasmi.

Napenda michezo inayochanganya mwili na akili kwa pamoja. Moja ya michezo ninayopendelea ni mpira wa miguu kwa sababu unahusisha mshikamano wa timu, nguvu ya mwili na mbinu za kiakili. Pia napenda michezo ya kupanda milima na kutembea kwa miguu kwenye mazingira ya asili kwa sababu hunipa utulivu wa kiakili na changamoto ya kimwili. Zaidi ya hayo, michezo ya mezani kama chess au drafti hunivutia kwa sababu inahitaji umakini, uvumilivu na mbinu za kupanga. Kwa jumla, michezo ninayopenda ni ile inayo jenga afya ya mwili, inaleta mshikamano na marafiki. Na pia kunipa nafasi ya kufikiria kwa undani.